Inalinda faragha yangu mtandaoni kwa kutumia nenosiri mara na tofauti kwa kila account kuwasha uthibitishaji wa hatua mbili na kuepuka kushiriki taarifa binafsi hadharani pia huwa makini na barua pepe au viungo vya kufuku na sasisha programu. Mara kwa mara na hukagua mipangilio ya faragha kwenye mitandao ya kijamii ili kuthibiti nani anaweza kuona tarifa zaangu.

Ninapenda mkutano mfupi na yenye malengo wazi. Mkutana ambayo ina ajende. Muda uliopangwa na unatoa nafasi kwa kila mshiriki kuchangia nifanye nijisikie inatumika vizuri pia. Napenda mkutano yenye maamuzi ya vitendo badala ya mazungumzo barefu yasiyo na mwielekeo.

Ninajenga mahusiano na wafanyikazi, wenzangu kwa kua marafiki na wao tinaweza kusaidiana katika kufanya kazi pia tutasaidiana na wao. Kwa kazi mingi kwanza kabisa kila asubuhi tunaweza kuenda kula na wao, na pia hapo tunaweza kujenga uhusiano na wao ama wakati mwingine, tunaweza kufanya kazi pamoja kusaidiana, pia tunaweza kusaidiana vizuri na pia hiyo ndo inajenga uhusiano yetu.

Napenda kuwa mahali ambapo panatulia katika pia napenda kwenda mahali ambako kuna baharini mabapo kuna baharini napenda kwa baharini kama vile bahari ya ankenosho. Napenda kwenda ili kuogelea nikiweza kuogelea pia naweza kuskia vizuri na pia napenda mandhari ya huko na pia naweza kujivinjari polepole. Napenda kwenda huko kwa katika vacation yangu na kujivinjari.

Niinafanya kazi zangu kwa kurodhesha majukumu yote kisha kuunyeka kwa vipaumbele kulingana na umuhimu na muda. Nagawanya kazi kubwa kuwa ndogo ndogo naweka akiba ya kila siku au wiki na kufuatili maendeleo yangu. Pia huwacha muda wa dharura na kupumzika ili nifanye kazi kwa utulivo na ufanisi.

Nafanya mambo mengi ni vili nime kamilisha kazi kwa wakati. Kwanza kabisa ninapo amka asubuhi mimi ninapo fika kazini. Naweza kupanga kazi yangu vizuri ikuwe in order ili kuweza kukamilisha kazi yangu kwa wakati. Pia naweza kujadiliana na wenzangu ili tuweze kukamilisha kazi kwa wakati wakati mmingine tunajipanga vizuri kila mwaja anafanya kazi yake tunaweza kugawa hiyo kazi ili tuweze kukamilisha kwa wakati.

Ninawianisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kupanga muda wangu vizuri. Ninaweka mipaka kati ya muda wa kazi na mapumziko. Nahakikisha napumzika nafanya mazoezi na kutumia muda na familia au marafiki. Pia hujipa muda kujitunza ili kuepuka kuchoka na kukubaki na motisha kazini na nje ya kazi.

Ndiyo wakati mwingine navaa miwani lakini si ile miwani ambayo ninaweza kupewa hospitalini njene. Navaa miwani ile ambayo tu nimeweza kununua kwa sababu wakati mwingine naeza enda kujivinjari na pia nahitaji miwani ya nyeusi na miwani ambayo ninaivaa ni ile ya nyeusi. Na pia haina lenses ni miwani nzuri na pia inaweza kutoa uso wangu kaa vizuli.

Naupenda zaidi hali ya hewa ya wastani kuelekea joto joto hunifanya nijisikie hulu na mwenye nguvu na hunipa urahisi wa kufanya shuguli za nje baridi sana hunifanya nijisikie mzito kidogo ingawa wakati mwingine napenda baridi kidogo hasa wakati usiku wa kupumzika.

Nina hifadhi data yangu kwenye vifaa salamu kama simu au kompyuta na pia kwenye hifadhi ya mitandaoni ili iwe rahisi kuipata na isipotea. Pia mimi hutumia nakala rudufu mara kwa mara kwa hewa hifadhi ya inje au akaunti ikipotea ili kuhakikisha data inalindwa endapo kifaa kitapotea kitapata hitilafu.

Ndio nagawanya taka zangu ili kusaidia mazingira mara nyingi naweka taka zinazoweza kuchakatwa kama plastiki karatasi au chupa kando na taka zisizoweza kuchakatwa kama mabaki ya chakula kando nyingine pia ninajitahidi kutunza tena baadhi ya vitu kabla ya kuzitupa je hii hunisaidia kupunguza uchafu na kulinda mazingira.

Ndiyo napenda kuimba kuimba hunifurahisha na hunisaidia kuwachilia hisia asa nikiwa peke yangu au ni kisikiliza muziki naupenda hata kama sio uwimbaju wa kitaaluma talamu kuimba hunipa utulivu na furaha pia kuimba unaweza kunisaidia katika maisha yangu naweza kufurahia na pia kutulia wakati mwingine kuimba pia ni talanta yangu ambao ninaipena na naikuza.

Somo la sayansi ambayo ninalolipenda sana ni somo. Ambayo niliweza kupenda katika chuo cha upili ni somo ya. Biolojia na kemia. Lakini kitu somo ambayo nilikuwa napenda sana ni biolojia. Kwa sababu biolojia ilikuwa inaelezea mambo mingi ya kuhusu mwili. Au mazingira yetu kwa. Pia mimea. Pia ilikuwa inasidia kuelewa vile mimea inaweza kumea. Na pia vile mimea yaweza kustawiri.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni wakati nlipojifunza kusimama imara baada ya changamoto kubwa ilinifundisha kuwa maisha yana nyakati ngumu lakini kwa subira na kujituma na kujifunza kutokana na makosa. Mtu anaweza kusonga mbele tukio hilo lilibadilisha mtazamo wangu ikanifanya kujiamini zaidi na kuthamini kila hatua ya maendeleo yaliyopita.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema napenda asubuhi kwa sababu kuna utulivu wa akili kwa wazi na ni rahisi kupanga siku mapema. Kuamka mapema hunisaidia kuwa na umakini na tija zaidi kabla ya shughuli za siku kuanza. Pia napenda kuamka mapema kwa sababu mapema ni mzuri ninaweza kupanga mambo yangu mapema kabla ya usiku haijafika.

Na tinaanza mbadi mpia wa kazi kwa kufahama madengo na mayutaji yake kwa wanza huchi Mimu uchambua hatuwa muhimu kugawa kazi kwa pipande vidugo vina vyaweza kutumika na kupanga ratiba ya utakelezaji. Pia huwa na mikutano ya awali na timu ili kila mmoja afahamu jukumu lake na ku hakikisha tunaelekea kwenye matokeo yanayo tarajiwa.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa kusaidia pale ninapoweza kama kushiriki shughuli za kijamii kujitolea au kuwasaidia majirani. Pia napenda kushiriki maarifa na ushauri kushirikiana kwenye mradi ya pamoja na kuheshimu wengine. Kushiriki huu hunisaidia kujenga mahusiano mazuri na kuchangia maendeleo ya jamii.

Mimi hukunywa sana sana kahawa kwa sababu kahawa mimi hukunywa sana sana chai kwa sababu chai ina maziwa si kama kahawa kahawa haina maziwa napenda sana maziwa kwa sababu maziwa hunisaidia na protini kwa mwili yangu. Naandaa chai wakati wa asubuhi au jioni na pia naandaa chai naandaa maziwa kwa majani. Ndiyo naweza kuongeza tangawizi ndani ya kwa sababu tangawizi itafanya chai kuwa tamu. Napenda kunywa chai kwa nyumba yangu ninapotulia peke yangu na hisi tu vizuri.

Napenda kula zote mawali au ugali, napenda kwanza napenda kulo wali kwa sababu wali wali ni tamu na wali unendana na chakula mingi, kwanza wali unaeza endana na vitu kama vile, unaeza kula wali kwa nyama, wali kwa maharagwe na pia napenda kula ugali, ugali uweza kusaidia mwili ugali una nguvu sai kama wali, ukikula ugali utaweza kushiba haraka, utaenda kwa masaa marefu, bila kuhisi njaa.

Kila siku ninatumia zana za digiti kama simu, kompyuta na tablet kwa kazi na mawasiliano, pia ninatumia programu kama barua pepe, kalenda na majukwaa ya makutano mtandaoni ili kupanga kazi na kushirikiana na wengine. Kwa burudani ninatumia zana zana za muziki, habari na mitandao ya kijamii. Zana hizo hufanya maisha ya kila siku kuwa rahisi na tija zaidi.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni kusoma vitabu na kuona filamo kusoma kunanipa maarifa mapya na kuna panua mtazamo wakati kuona filamo. Kuna nifurahisha kunichochea hisia na kunisaidia kupumizika. Pia napenda kufanya mazoezi madogo na kutembea kwa sababu hunisaidia kuwa na afya na akili safi.

Inasaidia jamii yangu kwa kushiriki shuguli za kijamii na kutolea pale ninapoweza. Pia huwasaidia majirani kwa ushauri au msaada mdogo kushiriki marifa na kuhimiza ushirikiana. Kwa kufanya hivyo nachangia amani umoja na maendeleo ya jamii kwa ujumia. Pia napenda kushiria jamii yangu kwa ma kwa kwa pia watu ambao hawajiwezi vyakula na pia vitu vingini.

Uzoefu wa kushangaza ambao nilio upata ni kusafiri kwenye mahali pazuri asili ambapo mandhari upepo na utulivu vilichanganyika kwa namna ya ajabu. Nilihisi kama nimeingia kwenye dunia tofauti na kila siku kulinivutia. Mwanga sauti za wanyama na mandhari ya maji na miti. Uzoefu huo ulikuwa wa kipekee sana na uliongeza hisia ya shukrani kwa uzuri wa asili.

Kabla ya kulala mi hupenda kusugua meno yangu hi ntakua baada ya kula chakula changu cha usiku pia napenda pia napenda kupiga dua kabla ya kulala wakati mingine pia napenda kabla ya kulala pia naweza kutumia simu yangu nione kazi ambao sikuweza kufanya ya asabuhi na pia naweza kujadiliana na watu au watu tunafanya kazi na wao tuone kesho vile itakuwa ndio kesho niweza kujipanga mapema.

Nimeshugulikia wateja kwa kukaa mtulivu, kutochukulia kibinafsi na kuchambua hali. Kwa kwahida ufahamu, mimiufahamu ni hatua gani ya haraka ya kuchukua kama kuzungumza kwa ekima. Kuweka mipaka au kumjulisha, msimamizi au mamlaka, kwa sika ikiwa nikazi. Pia mimi hujaribu kuepuka magongano, isio ya lazima na kuhakikisha maziara yanaendelea kwa njia ya heshima na uwazi.

Naifadhi pesa yangu kwa kujenga akiba kidogo kidogo kila mwezi. Mimi huifadhi sehemu fulani kwenye akaunti ya banki yenye usalama na sehemu nyingi kupangwa kwa matumizi ya dharura. Pia napanga bajeti ya matumizi na kujaribu kuepuka matumizi yasiyo ya lazima. Njia hii hunisaidia kuakikisha pesa zinazotosha na kujenga usalama wa kifedha kwa siku za usoni.

Nina jilinda kutoka vitisho vya mitandao kwa kuwa makini na barua pepe au viungo vya kushuku kutoa shiria taarifa binansi nadare na kutumia ni nosiri imara pamoja na kudhibitisha kudhibitishaji wa hatua mbili. Pia hupakua programu kutoka vyanzo vinavyoaminika kusasisha kifaa mara kwa mara na kutumia anti virus au programu za usalama hizi husaidia kulinda taarifa na kifaa changu dhidi ya vitisho vya mitandao.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa kusoma vitabu makala mtandaoni na kushirikiana na wengine wenye ujuzi tofauti pia. Napenda kujaribu vitu vipya kwa mtindo, kuangalia video za mafunzo na kuuliza maswali ili kuelewa zaidi. Njia hizi hunifanya kujifunza kuwa rahisi, kufurahisha na kunisaidia kukumbuka vile ninachojifunza.

Kitu ninachopenda kuhusu shirika langu, napenda kusikiliza mambo chanya kuhusu shirika langu kama maendeleo tunayofanya mafanikio ya timu na mipango ya baadaye. Pia napenda kusikia mawasiliano ya wazi kuhusu malengo, changamoto na jinsi kila mfanyikazi anavyothaminiwa. Hili hunipa motisha ya kuongeza imani na hunifanya nijisikie kuwa sehemu muhimu ya shirika.

Nahisi kwamba tashmizi ya kazi ni muhimu na yenye faida husaidia kuona maeneo ambayo yamefanikiwa na yale yanahitaji kuboresha. Tathmini pia hunipa motisha kunisaidia kuweza malengo mapya na kuelewa matarajio ya wajiri au timu. Ninapo nikipokea tathmini kwa uwazi na mtazamo chanya hunisaidia kukua kielimu na kitaalamu.

Mwandishi wa vitabu ninayempenda sana ni chinua achebe hasa kwa kitabu chake Things Fall Apart nampenda kwa sababu anaandika kwa ustadi kuhusu tamaduni maisha ya kijamii na changamoto za binadamu kwa njia ya kuvutia na yenye maana pia napenda ngugi wa thiongo kwa kazi yake zinazochunguza historia na utamaduni wa Afrika watumizi. Watumizi hawa hufungua macho na kunipa mtazamo mpya kuhusu maisha.

Mafanikiwo niliyowapata kazini ni kuboresha utendaji wangu na kuchangia mafanikiwo ya timu. Nimefanikiwa kukamilisha majukumu kwa wakati kujifunza ujuzi mpia na kusaidia wenzangu kutatua changamoto. Pia nimepata kutambuliwa kwa juhudi za nidhamu kazini. Jambo lililonipa motisha na kufanya kazi kwa bidii zaidi.

Ndiyo. Napenda kulima bustani hunipa utulivu hunifanya njijisikie karibu na asili na hunifundisha subira pia kufuatilia mimea ikikuwa ikikuwa hunipea furaha na kudhirika. Hasa ninapovuna matunda au mboga tulizopanda mwenyewe. Hizi kulima bustani wanipea na vitu ambavyo nape.

Tabia ambayo napenda kwa wengine ni au kwa marafiki zangu ni tabia ni watu ambao wanasaidia watu napenda watu ambao tunaeza kusaidiana kwa shida pia shida ikiweza kunipata napenda watu ambao tunaweza kusaidiana na mtu mmoja anaweza kutoa mwingine kwa shida pia napenda mtu ambaye anaheshimu watu wengine kwa maana heshima ni kitu muhimu maishani.

Mchezo ambao napenda kuitazama ni mchezo wa kandanda. Kwa maana napenda watu ambao na wanaweza kujikaza maishani. Navipenda mchezo huo kwa sababu ni mchezo ambao watu wanaweza kungangania trofi na kila mmoja aweza kushinda. Ndiyo mchezo ambao niliweza kutazama ni mchezo baina ya Chelsea Na manu ambao manu waliweza kuchapa Chelsea katika huo mchezo.

Ndiyo napenda chakula cha haraka lakini kwa kiasi hunifurahisha kwa sababu ni rahisi na kinapatikana haraka. Hasa nikiwa na haraka hata hivyo hujitahidi kukila mara chache na kuchagua vyakula vyenye afya zaidi inapowezekana.

Ninashugulikia udhaifu wangu kwa kujijua, kwanza na kukubali. Kisha natafuta njia za kujiboresha kama kujifunza ujuzi mpia. Kuomba ushauru kutoka kwa wengine na kujipa mdawa kufanya mazoezi. Pia mimi hujizamini, mara kwa mara ili kuhona maendeleo na sijiikati itama ni napo kosea bali najifunza na kuendelea mbele.

Study muhimu kwa kazi yangu ni mawasiliano mazuri. Usimamizi wa muda na utatuzi wa matatizo pia ni muhimu kuwa na uwezo wa kufanya kazi kwa timu kujifunza haraka na kuwa na nidhamu Study hizi hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi na kuchagua mafanikio ya timu na malengo ya shirika.

Inafanya marafiki wape kwa kuwa mkarimu na wazi kuwasiliana. Kwanza kwa mazumumzo madogo, kusikizana kwa makini na kuonyesha heshima kwa wengine. Pia napenda kushiriki shughuli za pamoja kama kazi michezo au matukio. Kwa sababu hapo ni rahisi kujenga uelewano na urafiki wa kweli.

Kwa kawaida napenda kuenda sinema mara moja au mbili kwa mwezi siendi siendi mara nyingi sana lakini ninapopata muda na filamu mzuri na furahia uzoefu wakuangalia kwenye screen kubwa na sauti mzuri pia filamu napenda kuenda kuwatch ma movie ambayo yanayokuwa kwenye filamu na na furahia.

Mara nyingi napenda kusikiliza mziki wakupendeza na wenye muundo mzuri kama pop rnb au mziki wakitamaduni. Mziki huu hunisaidia kupumzika kunifanya nijisikie mchangamfu na pia hunifurahisha ninapofanya kazi au shuguli zakila siku. Pia napenda mziki wa kenya kama vile napenda watu kama vile sauti sol ambao wanaweza kuimba vizuri.

Kwa kawaida, napenda kuenda mahali pa ibada mara moja kwa wiki. Huko hunipa utulivu wa moyo nafasi ya kutafakari na hunisaidia kuimarisha maadili na imani yangu. Wakati mwingine pia mimi huenda, kwenye shughuli maalumu kulingana na ratiba au tukio.